Maji kwa siku nakunywa kama gilasi nane hivyo. Na kwa kulinganisha na lita hiyo ni kama lita mbili kwa siku. Napenda kunywa maji. Maji unajua inasaidia mwilini. Maji inakufanya unachangamka. Inatuliza mwili wakati kuna joto. Na pia inasaidia kusukuma damu mwilini. Kwa hivyo, hautapata uko na magonjwa yanayohusishwa na damu na roho ni ngumu sana. Kwa hivyo, hua inatakikana ukunywe maji kwa wingi. Kwa siku unakunywa lita mbili lita mbili hivi gilasi nane kwa siku.

Kwa mara mingi wakati umeme unapokatika, sipendi wakati umeme unapokatika kwa sababu inanikatizia sana mambo yangu na kazi yangu na shughuli zangu. Kwa hivyo wakati umeme unapokatika natafuta shughuli ama kazi ambayo naeza fanya ambayo haihusiani na umeme kwa mfano kuangalia wanyama hivi, kuangalia shamba inavyoendelea, kuangalia hapa na pale vitu za nyumbani ambazo ninazohitaji.

Mahali paki historia ambapo nige penda kutembelea ni mahali kuingi kuna nchi ya izraeli pale mbapo yesu alikuwa ana ishi alivyofanya mambo yake yote hapo pia ningependa kutembelea. Nyumba cha kuhifadhi historia cha new york cha marekani pale ningependa kuona yaliyo tendeka katika vita vya dunia vya pili duniani pia nige penda kutembelea Mlima Everest. Bado ndio.

Kipawa ambacho ninacho ni nina vipawa vingi kweli. Niko na kipawa cha kuimba, niko na kipawa cha kuandika wimbo, niko na kipawa cha kudensi, niko na kipawa cha kuandika, niko na kipawa cha kuongea mbele ya watu, niko na kipawa cha kushawishi watu na kufanya watu wanipende bila wao kujua ndio. Niko na kipawa cha kuandika nyimbo, kutoa wimbo, kuimba wimbo, kuandika filamu na kutoa filamu bado.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani. Hii ni kwa sababu vitu vya thamani ni vitu ambavyo vinakukumbusha, vinakupa kumbukumbu ya mambo yaliyotendeka. Ile siku ya kitambo, ile siku ya kitambo kwa hivyo kitu cha thamani ni kitu ambacho unakienzi. Kitu ambacho ukikiona hivi kinakukumbusha. Wakati au mda ambao ulikuwa umefuraia ambao maisha ilikuwa inakupeleka vizuri kwa hivyo ndiyo. Ninahifadhi vitu vya thamani maisha.

Ndiyo, ninatoa sadaka na michango kanisani. Siku ya jumapili, ninapoenda kanisani. Napendelea kuchukua, kutoa sadaka na kumrudishia Mungu Mungu shukrani kwa yale yote ambayo amenipa, na yale yote ambayo amenisaidia maishani. Kwa hivyo, ndiyo, nikiwa na pesa nampa Mungu, kwa hivyo, hata nikiwezana kutoa kitu shambani napeleka, kitu kidogo, kumshukuru Mungu.

Mimi kivyangu napendelea vyote. Kuna masaa napendelea kusoma tu peke yake, kusoma gazeti kusoma vitabu hivi. Kusoma mitandaoni yanayo tukia na yanayo jiri duniani na nchini bado na pia mimi kama kazi yangu vile ambavyo nilikuambia kwamba kazi yangu ni mtangazaji na mahabari kwa hivyo masaa ingine inanitaji napenda kuandika. Naandika tangazo, naandika ma story pale, naandika mambo yanayotokea duniani na nchini. Hii inansidia kufafanua mawazo yangu na kueleza mawazo yangu kwa dunia.

Chumba ambacho napenda kukaa nyumbani ni chumba changu, chumba cha kulala. Chumba changu cha kulala ni chumba ambacho kina ubinafsi wangu. Kimeficha uchi wangu kwa hivyo, napenda kutulia pale ndio. Kwa chumba changu, kitu ambacho napenda kufanya ni kutulia, tu kuona mziki, kusikiza mziki, kuona filamu. Kufanya mambo yangu pale, kupanga mikakati yangu na mambo yangu pale, ya vile ambavyo nitaendesha hii kampuni yangu ndio. Na ndio napenda kukaa tu kwa ile chumba nikiwa pale. Nasikia tu nikiwa mwenye amani, mwenye nimetulia, mwenye maisha nyororo.

Mwalimu ambaye na mkumbuka kutoka shule, alikuwa anaitwa Mwalimu Grace, alikuwa mwalimu watu wa CRE. Alikuwa mwalimu watu wa dini, shule msingi. Katika shule ya pili, mwalimu ambaye na mkumbuka, alikuwa anaitwa Mwalimu Matha. Alikuwa Mwalimu Matha, alikuwa mwalimu wetu wa darasa, alikuwa mwalimu wetu wa Kingereza katika shule ya upili. Na mwalimu mwengine ambaye na mkumbuka anaitwa mwalimu milicenti makhoha. Ndiye mwenye alinifunza somo la utangazaji ni soma la utangazaji na mambo ya media katika chuo kikuu cha Mount Kenya University ni ambayo nilihitimu nikiwa nimepita vizuri sana. Kwa hivi sasa nangonje tu kazi na na mwomba mwenyezi Mungu sana nipate kazi very soon. Nipate kazi hivi sasa naeza furahia sana santi.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video michezo ya video ambayo ninayopenda kucheza sana ni ya iko kwa simu. Mchezo fulani wa footballi kwa kandanda unaitwa eFootball. Pia kuna mchezo ambao wakivita hivyo unaitwa call of duty bado napenda kuchiza huo. Pia huu mchezo wa video mbao unatumia vidude hivi ambavyo vinakua connected na televiseni au na runinga unaitwa playstation. Ndiyo napenda kuchiza huo.

Mboga gani ninapenda kula, ninapenda kula mboga za vienyeji, mboga kama vile msheveve, sukumawiki, spinachi, kunde, manago, terere, kabichi. Mboga inamingi, unajua mboga inasaidia mwili, inakupa zile vitamini ambazo unahitaji, ambazo zinakupa ile afya na kinga ya kupigana na magonjwa mwilini. Naweza himiza watu wapende kula mboga.

Vile ambavyo nafanya kazi na timu ya mbali, kitu ya kwanza ya kwanza ni tuelewane, tusikizane, tupange mikakati ya vile ambavyo tutafanya kazi kwanzia mwanzo mpaka tuhitimu, alafu hapo katikati ndio sasa tuta afu baada ya kazi ndiyo, tutanza kujuwana, tujue eeh, we unafanya kazi gani. Tunaeza saidiana wapi ehe nionyeshe ndiyo. Kama tuneza kua marafiki, kama nikiona wewe ni mtu mbaya madili yako ni madili ambayo mimi nayapenda kwa hivyo tunaeza kua marafiki, ndiyo tutaongea kutoka hapo.